Ili kujitunza, huwa ninahakikisha, ninakula vizuri, milo mitatu kwa siku, asubuhi, mchana na jioni. Pia ninapata wakati mwingi wa kulala na pia huwa ninatenga muda kwa ajili ya mazoezi kwa ajili ya afya yangu.

Huwa nina vaa saa ya mkononi ambayo hunisaidia kuangalia majira kwa urahisi zaidi. Pia, inanisaidia kuonekana nadhifu katika nguo, mavazi pamoja na saa niliyovaa.

Nimewahi kufikiria kuhusu kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Kwani ninapoanzisha biashara yangu mwenyewe huwa nitapata muda mwingi katika kujijenga mimi mwenyewe tofauti na biashara ambayo inakuwa ni ya mtu mwingine ninaemfanyia. Kwani nguvu kazi kubwa naipeleka sehemu nyengine sio katika shughuli zangu za kujijenga mimi mwenyewe.

Huwa ninapenda kuvaa kofia hasa katika misimu ya jua kali na pia ninavaa kofia katika misimu ya baridi kali. Kofia haina tofauti tofauti kwa ajili ya misimu ya jua na kwa ajili ya misimu ya baridi. Huwa inategemea ni kipindi gani cha msimu ambacho kime kufika. Na pia inanipa wakati mzuri wa kuchagua aina ya kofia ambayo ninahitaji.

Kumbukumbu niliyonayo ya kutisha ni kumbukumbu ya uchaguzi ulio tokea nchini Tanzania, Oktober ishirini na tisa ambapo tutuliona askari wa polisi wakipigia risasi kwa vijana walio kuwa wakiandamana vijana wadogo na kusababisha mauaji ya mamia na kujeruhi mamia ya waandamanaji.

Ninapenda film za story kuhusu maisha. Kwani story nyingi huwa zina uhalisia na kulinganisha na maisha tunayoishi. Story nyingi huwa zina uhalisia na zinaonyesha maisha yanavotokea katika dunia hii ambayo tunaishi. Huwa ninapenda filamu za story.

Wakati umeme unapokatika, huwa ninapenda, kukaa na kuwasha mshumaa na kusubiria paka umeme utakaporudi na wakati mwingine, huwa ninatumia simu yangu ya mkononi, kupitia baadhi ya taarifa, au SMSi ambazo nimetumiwa na ndugu, jamaa na marafiki.

Huwa ninajisikia vibaya sana kusubiria kwenye mstari kwani kusubiri kwingi huwa kunapoteza muda na kunasababisha shughuli nyingine za kimaendeleo kusimama. Ningependa swala la kusubiri kwenye mstari ikiwezekana huduma ziongezwe lisiwepo kabisa.

Huwa ninapenda kula mboga za majani pamoja na dagaa. Kwani mboga za majani huwa zimekuwa zikini saidia katika kuupatia mwili wangu nguvu afya kunipa ongezeko la damu. Pia napenda dagaa kwani napenda sana kuwala kwa sababu ni watamu sana.

Hua ninapenda sana kula popcorni hasa wakati wa mapumziko ninapokuwa sehemu ya nje ya wazi nikiwa ninapunga upepo au wakati mwingine huwa ninapenda kula popcorni wakati ninapo angalia filamu au ninapo tazama michezo kama mpira wa miguu.

Hua ninachukia sana kuosha vyombo, ninapokua nyumbani, huwa sipendi kabisa hii kazi ya kuosha vyombo. A hivyo huwa ninapenda mdogo wangu aoshe vyombo na mimi niangalie kazi nyingine kama kupika ama kufagia na huku mdogo wangu akiendelea kuosha vyombo.

Ninapenda sana kuendesha baisikeli hasa wakati wajioni ambapo jua linakuwa limezama, ambapo kunakua na mawingu kiasi na upepo. Huwa ninapenda kuendesha baisikeli kama njia moja ya kufanya mazoezi kwa ajili ya migu yangu na mwili wangu wote kwa ujumla kwa ajili ya afya.

Ndiyo huwa ninapenda sana kufanya kazi nyumbani kusaidia shughuli ndogo ndogo za nyumbani kama vile kukata majiani, kama vile kupika, kuosha vyombo, kusafisha uwanja ni shughuli ndogo ndogo ambazo zinafanya nyumba inakuwa nzuri, inakuwa safi.

Huwa ninatumia simu yangu zaidi kuingia katika mitandao ya kijamii na kuperuzi kuangalia matukio mbali mbali yanayotokea duniani na pia ninatumia mitandao ya kijamii katika simu yangu kuchati na marafiki zangu pamoja na wafanya kazi wenzangu.

Hapana sijawahi kusafiri kwa ndege, ila ninapenda ni safiri kwa ndege. Na pia huwa ninaamini kwamba siku moja na mimi nitasafiri kwa usafiri kwa ndege. Kutoka eneo moja kuenda eneo jingine. Itakuwa ni siku yangu ya kwanza na siku nzuri tu nitakayo safiri kwa ndege.

Katika siku nzima, wakati wa asubuhi ni wakati mzuri sana ambao huwa ninafanya kazi vizuri. Kwa sababu, ninakuwa nimetoka kulala na akili inakua imetoka kwenye mapumziko. Hivyo akili inakuwa ipo makini na nguvu wakati wa asubuhi. Hivyo inanisaidia kufanya kazi vizuri sana wakati wa asubuhi.

Wakati wa asubui huwa ninapenda kunywa juisi ya maembe ilio fresh ambayo haijachanganywa na kitu chochote kile huwa ninapenda kuinywa sana wakati wa asubuhi na pia wakati mwingine huwa ninainywa huku nikipata vipande vinne vya mandazi yaliyookwa vizuri.

Wakati wa likizo huwa nimekuwa nikifanya miradi midogo midogo kama vile ya ufugaji na kulima. Miradi hii huwa inanisaidia kupata kipato na kueza kuongeza taaluma mpya tofauti na kile ambacho nina kipata kazini na taaluma ile ninayoipata kazini.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na familia kuwa na nyumba nzuri kubwa yenye viumba sita na pia kuwa na usafiri nikimaanisha kuwa gari yangu ya kutembelea ambayo ni gari nzuri pamoja na kuwa na mke na watoto wanne.

Sipendi kucheza michezo ya ubao kwani huwa ninahisi inanipotezea muda natumia muda mwingi sana katika kucheza michezo ya ubao hivyo sipendi michezo hiyo muda wangu napenda kuhamisha na kupeleka sehemu ambayo inanisaidia katika uzalishaji.

Ninapenda sana kupanda milima, kwani nimezaliwa katika mkoa uliyoko mlimani. Na maeneo mengi katika mkoa huo yamekua ni vilima na wabonde. Huo wakati mwingi toka nikiwa mtoto, nimekua nikipanda mlimani, kuchota maji, kukata kuni.

Hapana, huwa sipendi sana kupiga kura, kwani wanasiasa wengi. Wamekuwa ni waongo, wamekuwa ni wezi, na wamekuwa ni wadanganyifu. Hivyo, kwenda kupiga kura, huwa ninahisi ni napoteza muda wangu. Kwani, hata kiongozi nisiye mtaka, ndi anayekua kiongozi.